I'm guessing unauliza msimu gani wa mwaka unapendwa zaidi. Bila kufikiria sana, nasema msimu wa jua, lakini sio ile jua la kuchoma mpaka ubaki kama samaki waku kaanga. Ile jua tu ya kati, unapewa warmth, lakini bado unaishi. Kwanza kabisa, msimu huu unabalance asubuhi unaezatoka nje ukiwa fresh. Mchana jua linakupea energy jioni upepo kidogo. Unaingia, unambia mwili uko sawa, bora si kama baridi ile ya kuamka akasubui. Unataka kuoga kesho wala mvua ya kukunyanyua trouser kila dakika. Na pia watu hubadilika na misimu. Kwa jua, watu wanakuwa wachangamfu. Plans zinakuwa mob, kazi zinafanyika, safari zinafanyika, hata ndoto zinakaa realistic sana. Hakuna ile uzito ya mood ya mvua kila mtu anajifungia, akifikiria maisha ama umebebana na majaketi kubwa kubwa ukijizuia baridi. Halafu msimu wa jua pia, uvivu hauna mahali pa kujificha. Hakuna kusema leo ni baridi sitaenda kazi, leo ni baridi sitaoga ama leo ni baridi siwezi make ama mvua imenishika. Jua inakuangalia inakwambia fanya kazi wacha drama. Hapo ndipo unaona nani ako serious na maisha na nani ni motivational speaker wa kitanda. Lakini pia siwezi sema ni perfect. Jua ikizidi mtu ananza kulalamika. Maji yanakuwa muhimu kuliko gossip. Na uvumilivu inapungua. Lakini hata hapo bado niheri kuliko baridi ya kufanya uquestion existence yako. Saa kumi alfajiri kwa hio msimu wajua wakati ndio unapendwa zaidi Unafundisha balance unapenda zaidi unafundisha balance discipline na kunikumbusha kuwa maisha ni rahisi ukiacha excuses Lakini mvua ikikuja pia hatulii tunajifunza kila msimu una lesson yake Kwa hiyo mwezi gani ya mwaka unapendwa sana? Kama tuseme hapa Kenya ama Afrika ni kwanzia mwezi wa njanuari hadi mwezi wa Julai kwa sababu hakuna mvua. Huo mwezi watu wanapanda, watu wanafanya kazi, watu wanasafiri, ikifika mwezi wa agosti kuna possibility ya kunyesha so watu wanatulia sana kwa nyumba kwa sababu sometimes unapata kuna mafuriko, sometimes unapata kuna jam kwa sababu ya mvua, sometimes unapata ni baridi pia inazuia vitu mingi sana ku run.